Mdama wa mwisho, vile mi ushugulikia, mi upenda kuwa tu na utulivu, kwa maana pengine siku imekua ndefu, nimechoka, pengine nina maumivu ya mwili, kwa hivo napenda kwa wakati wa mwisho, iwe ni wakati wa kupumzika. Kuketi tu, kuasikiza jamii ambavyo vile wameshinda ama vile wa shule imekua, kusikiza tu mambo kwa familia lakini sana sana sifanyi jambo ngumu kwa maana ni wakati wa jioni na kwa kweli nimechoka.

Jambo ambalo la dini ni la muhimu kwangu ni kuwa karibu sana, hukuwa na urafiki wa karibu sana na mwenyezi mungu. Kuswali, kuimba nyimbo za kumtukuza mungu, hiyo ni jambo la muhimu kwa maana kukuomba inafanya mie na mungu tuwe na mazungumzo ya kindani. Na katika hayo mazungumzo yetu, tunapata tunazidi, ninazidi kuwa muaminifu, mtiifu kwa mambo ya mungu. Kwa hivyo kuomba kusikiza nyimbo na pia kusoma neno la mungu. Ni mambo ambayo yana yananituliza, ambayo yanafanya niwe na mwandani wake mungu. Kuwa namuelewa zaidi na urafiki wetu unakuwa wa dhati.

Vile najihisi kuhusu wasilisho wakati ambapo ninawasilisho pengine ninahudumia watu watafakari mbali mbali. Jambo la kwanza ni kujitayarisha kutengeneza hilo wasilisho. Ili niweze kuzungumza na wakati huo huo watu ambao ninazungumzia wanaweza kutizama kwenye bodi ema kwenye talakanishi kwa tazame waone kwamba. Ambacho ni nasema na kile ambacho kiko kwenye ubaoni ni vitu ambavyo vina ambatana kwa hivyo wasilisho ni kitu jambo la maana kwa maana linaandamana na pengine masomo ama habari ambayo ningependa ku ku. Kueleza kwa hivyo ni jambo la maana pia inasaidia kama mimi ni nasoma habari nisipate kusahau jambo lolote. Nikipata nimesahau jambo ni kitazama wasilisho nitakumbuka kwa hivyo wasilisho ni jambu zuri linasaidia mtu ambaye anazungumza kwa habari ama mafunzo asisahau mambo ambayo ni ya muhimu.

Jinsi vile mi upanga kazi zangu, kwanza mi uanza na kazi yambazo ni ngumu, ama zinahitaji mafikira zaidi, ama yanahitaji mikutumia nguvu zaidi, ama kazi ambayo inahitaji nifikirie jambo hilo kwa sana. Kwa hivyo ile kazi ambayo inahitaji mafikira zaidi, inahitaji nitilie kila kitu maanani kwa hiyo kazi, hiyo ndio kazi ambayo mi uanza nayo kwanza. Kisha badae wakati pengine ya akili imechoka, nimechoka kuketi, naezafanya kazi ambazo ni nyepesi, nyepesi. Kwa hivyo mi uanza na zile kazi ambazo ni ngumu, kisha nikamalizia na zile kazi ambazo ni ni rahisi.

Mazoezi ambayo mimi hufanya kila siku. Mimi hufanya mazoezi ya kutembea. Kwa siku mimi hutembea kwa kama kilomita moja hivi. Kwa hivyo wakati natoka mahali, tuseme dukani ama kazini, mimi hutoka na abiria kwenye gari kisha naanza kutembea. Kwa maana hiyo ni zoezi nzuri sana. Kwa wiki, niseme mara kama tatu ama nne, najipata mwenyewe nafanya zoezi la kutembea. Na pia wakati ni gani wakufanya hili zoezi? Sana sana mimi hupenda kufanya hilo zoezi la kutembea. Masaa ya jioni, ambapo jua lishatua, jua sikali, halikuchomi, halifanyi ukatoatoa jasho wakati wa kutembea. Kwa hivyo mimi hupenda kutembea, kufanya zoezi la kutembea wakati wa jioni. Na mimi huhisi nikiwa viungo viko sawa nasikia mwili, hata kama mwili umechoka, itanisaidia wakati wa usiku kupata usingizi kwa haraka. Kwa hiyo hilo zoezi la kutembea lanisaidia misuli yangu ikawa sawa.

Kama mimi ni mtu wa kuchelewa au kuwahi, kwa kweli miye sipendi mambo ya kuchelewa chelewa. Mi spendi kuchelewa kwa katika mikutano, spendi kuchelewa nikienda kanisani, spendi kuchelewa kwa jambo lolote. Kwa hivyo wakati nina panga kufanya jambo, mi upenda kuangalia masaa. Wakati mwingi pengine tunakwama kwenye trafiki Kwa hivyo wakati natoka kwa nyumba, ni vyema ninaweza kuweka masaa ya mbele Ili nisikwame kwenye trafiki nikaja nika, nikachelewa. Kwa hivyo mi upenda kuwahi. Ili nipate kufika mahali ambapo naenda pengine dakika kumi kabla ya mkutano, dakika kumi kabla ya kanisa kuanza Kwa hivyo kwa kweli, mi napenda kuwahi. Sio vizuri kuchelewa chelewa. Kwa maana chelewa chelewa kampata mwana si wako. Aha.

Muziki ambao napenda sana kusikiliza kwanza ni muziki wa gospel. Muziki ambao umetungwa na watu ambao wanamuamini Mungu, watu ambao wanamuabudu Mungu. Kwa hivyo maramingi wakati wa asubuhi ninajipata nikisikiza nyimbo za gospel, nyimbo za kuabudu Mungu. Kwa maana zinanipa amani, fulani, inafanya nina mtazamia Mungu kwa zaidi. Kwa hivyo kwa maramingi napenda nyimbo za kumuabudu Mungu.

Kila asubuhi ninapo aamka jambo la kwanza ambalo mimi hufanya ni kuswali. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa kunitunza usiku kucha. Kwa hivyo wakati ninaamka jambo la kwanza nashukuru mungu, pia kumwomba anisaidie niwe na siku njema. Nisipatane na mabaya kwenye njia yangu, nisipatane na maovu. Lakini kumshukuru tu mungu kumwomba kwa kunilinda usiku kucha na pia awe na mimi siku yote.

Siku gani mi hufanya kazi vizuri zaidi? Natumai mi hufanya kazi kila siku vizuri. Wakati naamka asubuhi, ni umheri wa afya, nina vifamba vyo, nina hitaji vya kufanya kazi, kwa kwele miu kazi nitaipigia. Kwevo sinati nisikugipi nafanya kazi vema, kugani naifanya kazi vibaya, kwa hakika tu ni mambo na kujipanga. Kwevo mi upenda kujipanga kazi yangu ya kila siku ninaifanya na nina itimiza. Kwevo hamuna siku ati nafanya kazi zaidi kuliko kazi zingine. Ni mambo tu na kujipanga.

Nangoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Kwa kweli hakuna mara ambazo mimi nangoja. Lakini mimi hutizama, baada ya masaa mawili ninatizama kama nina barua pepe. Baada ya masaa mawili natizama kama nina barua pepe. Ili kama kuna jambo ambalo ni la dharura, nipate kulishughulikia. Kwa hivyo, baada ya masaa mawili mimi hutizama tu barua pepe. Wakati mwingine zaezakuwa zikakuwa mingi, ama wakati mwinginezi zikakuwa chache. Kwa hivyo, hamna mara ambapo kwa siku nasema lazima nitizame. Lakini baada ya masaa mawili hivi, mimi lazima nitizame kama nina barua pepe.

Wakati wa baridi kali, mimi uhakikisha kwamba ni navaa mavazi ambayo yana, hifadhi joto kwenye mwili wangu. Natafuta jaketi, natafuta sweta, navaa soksi, pia kama inawezekana navaa gloves ya ambazo zinasaidia mikono isigande. Na pia viatu ambavyo vinafunika mguu vizuri. Pia kukaa nikikunywa vinywaji ambavyo ni moto Pengine chai, maji ya moto, maziwa Ili pia mwili husigande mwili ukae ukiwa na joto jingi Kwa hivyo kuvaa mavazi ambayo ni mazuri ambayo ya nanifanya nisikie joto na pia kunywa vinywaji ambavyo havina baridi Ili nipate kupata joto mwilini.

Kama napenda kuamka, na jua au kulala mapema. Mi hupenda kulala mapema ili niwezi pia kuamka mapema. Wakati ambapo ninalala mapema, naeza kuamka mapema na kufanya kujiandaa, kupata kiamsha kinywa, ili pia baada ya kiamsha kinywa pingine niende kazini ama kanisani, lakini wakati nachelewa na kuamka najua, ah, mambo yangu huenda mrama. Kwa hivyo wakati naamka mapema mambo huenda vyema, najipata najianda vyema, sisahau, sahau mambo ambayo nafaa kufanya ama bidhaa ambazo nafaa kubeba pengine nikienda kazini ama kanisani. Kwa hivyo kwangu mi hupenda kulala mapema ili nipate kuamka mapema.

Nywele za kwangu huwa nazivyelea muda hapa kwa muda. Kwa maana mi ni mtoto wa kike na mtoto wa kike lazima akae vyema apate kuvutia ili ukinitizama hivi kutoka kichwa hadi kwenye miguu na misigino. Ah, mtoto wa kike yuwakaa vizuri. Kwa hizo, inaezakuwa ni wiki, baada ya wiki mbili. Ama wakati mwingine baada ya siku chache naona ah hii nywele imeundwa lakini haifurahishi macho yangu. Yaeza kuwa pia naitoa mara bila kupita siku nyingi lakini mtoto wa kike anapenda kuunda nywele mara kwa mara. Lazima mtoto wa kike apendeze.

Kama kwamba napenda kuimba, jameni, mimi napenda kuimba, lakini siati nitunge wimbo. Ni kusikiza kama ni wimbo wa bongo, ama ni wimbo wa kumuabudu mungu, ukichezwa na mi pia naimba. Lakini siati ni kae chini ni tunge wimbo wangu, ni imbe wimbo wangu mzima mzima la hasha. Ni kuimba wakati kuna wimbo kumuabudu mungu, pia namina ninaimba ule wimbo. Lakini kutunga wimbo wangu ni imbe, la, lakini ninapenda kuimba.

Kwa kweli, kusomea habari mtandaoni sana sana ni kwenye mtandao wa Facebook ama Twitter ambao siku hizi inaitwa X. Kwa hivyo wakati ninafungua Facebook na ninaona habari ambazo zimefanyika, pengine kuna ajali, pengine rais wa nchi amezungumzia, jambo, ama jambo tu la dharura limetokea. Kwa hivyo wakati mwingi ni wakati ninafungua mtandao wa Facebook, fninapata kuna habari ambazo zimechapishwa kule. Pia mashirika mengi ya habari siku hizi yana mitandao, yana mitandao ambayo wanachapisha habari kule kwenye Facebook, kwenye Twitter. Kwa hivyo sana sana ni kwenye mtandao wa Facebook ama Twitter.

Mie ni mwana wa kike, kwa hivyo sina ndevu, lakini kwa wale waume ambao wako kwa maisha yangu, wengi ninapendelea ambaye hana ndevu. Kwa maana kwenye mitandao, tunasoma kwamba ndevu zina uchafu mwingi sana. Zina ukota vumbi, mtu akienda msalani zinaokota uchafu huko pia, yaani ndevu ni chafu. Kwa hivyo mimi, sipendelei mtu ambaye anavaa ndevu kuwa karibu nami. Lakini, kila mtu kwa starehe zake, lakini ingekuwa mimi mwenyewe, aa, singependelea ndivu, ningezinyoa, nikae sura ambayo ni nyororo.

Jambo ambalo ni kipaumbele kazini kwa mawasiliano. Nije, mawasiliano hayo yaweza yaka tumika siku ambazo ni za baadae. Kwa mana kuna weza kuwa na mawasiliano ambao ni ya tharura. Na hapo badae hapo kazini itatatikana watu watizame wapate kusikiliza ama kusoma mambo ambao ya lijadiliwa hapo awali. Kwa hivyo kitu ambacho ni chamaana katika mawasiliano kazini. Ni kama mawasiliano hayo yaweza kuwekwa ili waweze kukua ya pate mtizamo hapo awali. Kwa kama kweli tunaweza pata mawasiliano ya ya kuandika barua, barua pepe kutoka hii departamenti, kwenda departamenti nyingine. Pia mnaweza kuwa na mkutano watu waandike minute ambazo zitatumika badae kusema hee skuflani tulikuwa na mkutano na tuliwasiliana tukasema hivi na hivi. Kwa hivyo nivyema kuwa na mawasiliano ambayo ya naweza kuwa na mtizamo hapo badae as inuikanrifa kwa hayo mawasiliano.

Nilifanya nini asubuhi? Niliamka thinashara ilikuweza kuanda watoto kuenda shuleni. Na wakati nilimaliza kuanda watoto shuleni, wamevaa mavazi ya shule, wamevaa sare, wamekunyua kiamsha chai, wamevalia viatu kisha nikawasindikisha kuenda kwenye basi la kuenda shuleni. Haya badae na mimi nikaja nika, nikapata kiamusha kinywa changu na nikaweza kuanza kuviyosha vyombo ambavyo tulitumia kukunywa kiamusha chai. Badae tu nilifanya tu kazi zangu za hapa kule nyumbani, hivyo ndio siku yangu ilikuwa asubui. Nilisikia niko sawa ni usingizi nilipata vizuri, sikuwa na uchovu, nilikuwa nimepumzika Kwa hivo nilisikia viema asubui wakati niliamka Pia niku mshukuru mungu kwa kunipa kipajicha kuwana siku nyingine mpya Kwa hivo asubui yangu ilikuwa nzuri.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka. Kuna wakati mwingine ambapo hauna muda wa kuandaa vyakula ambavyo ni vya kukaa jikoni kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama asubuhi, wakati mwingine asubuhi unahitaji ku, una mkutano wa asubuhi mapema, ama watoto wanahitaji kuenda shuleni mapema. Kwa hivyo inabidi kuandaa chakula cha haraka. Kwa hivyo inabidi tupende vyakula vya haraka kwa maana kuna wakati vinatuokolea masaa. Bila hivyo vyakula vya haraka wakati mwingine tungechelewa kazini, mkutanoni, watoto wangechelewa kuenda shuleni. Kwa hivyo vyakula vya haraka vinasaidia kwa wakati mwingi.

Jukumu ambalo nalipenda mahalipetu kazini ni kuwa mie ndiyo kiongozi wa department ambayo mi hufanyia kazi. Kwa hivyo watu kuja kunipea malalamishi yao, unajua jinsi tutarekebisha. Wakati mwingine pia kuna mambo ambayo tunafaa kusuluhisha. Kwa hivyo kukaa chini na watu ambao tunafanya kazi nao, tupate kupata suluhisho ya maneno ambao ya nawasumbua pale kazini. Ama tu watu kuja kukunipa ripoti za kazi, ama kukunipa ujumbe jinsi, tutaendelesha kazi. Kwa hivyo, jukumuna lolipenda ni kuwa mi ndo msimamizi wa kazi katika ili department yao.

Kama ninaishi mahali ambapo nilipozaliwa, kwa kweli mie naishi mahali ambapo nilizaliwa. Nilizaliwa katika mji wa Nairobi na nikalelewa mji wa Nairobi, mahali ya ambapo panaitwa Rongai, lakini baadaye tukaondoka mahali pale. Wakati ya ambapo nimepata makazi, nimetafuta mahali tofauti lakini mji wa Nairobi. Mahali tu ambapo nilizaliwa, lakini sio mahali hapo haswa ambapo nilizaliwa. Kwa hivyo ndio, nilizaliwa mji wa Nairobi na bado naishi mji wa Nairobi.

Kama nahifadhi kitu cha thamani. Kwa kweli, ukipata kitu ambacho ni cha thamani lazima ukihifadhi. Kwa maana hujui kama utakipata tena, hujui kama utaweza kupata kitu hicho tena siku nyingine. Kwa hivyo vitu ambavyo ni vya dhamani, ni vyema kuhifadhi. Unaweza pata urafiki ambao ni wa thamani. Si rahisi siku hizi kupata marafiki ambao ni wa thamani. Kwa hivyo marafiki ambao ni wa thamani, mimi huwahifadhi sana. Ningependa urafiki udumu kwa maana leo ni mimi kesho ni yeye. Itakuwa ni urafiki na undugu wa kufaana. Hata mambo na raslimali, unaweza pata shamba ama nyumba nzuri, hilo ni jambo la thamani. Kwa hivyo unalihifadhi. Kwa maana cha thamani ni kitu cha bei ghali. Kwa hivyo lazima kitunzwe. Kwa hivyo vitu ambavyo ni vya thamani, mimi huvitunza.

Nieleze chumba changu cha kulala. Chumba changu cha kulala sio kidogo wala si kikubwa sana lakini ni cha hapo katikati na chatoshea kitanda kimoja na kuta za chumba changu ni rangi ya krimu ambayo imetandazwa kule lakini juu ni rangi nyeupe kwa hivo ni rangi ya krimu na rangi nyeupe. Kitanda changu ni kikubwa na lina godoro kubwa mzito na nono, ili nipate kupata usingizi mnono. Nikitizama inje kwenye dirisha katika chumba changu, kuna mauwa, kuna miti na pia kuna uwa ambalo lina zingira mahali ambapo tunaishi. Jambo ambalo napenda kuhusu chumba changu ni kwamba kina mwangaza, kina dirisha kubwa ambayo inaleta mwangaza ndani, na pia sijaweza kueka vitu vingi, kwa hivo chumba changu kina nafasi, waeza ukatembelea, waeza ukafanya zoezi kuruka ruka, kwa hivo chumba changu kina mwangaza na kiko wazi kuna nafasi ya kutosha.

Sipendi sana kuzungumzia kuhusu siasa. Kwa maana siasa za sasa huu mwaka, kutoka uchaguzi wa mwisho. Viongozi ambao wako kwenye viti, wametudhulumu sana. Kuna matetezi kuwa wanaiba. Hamna pesa, hamna makazi, hamna jambo la maana mbalo hao wanasiasa wametufanyia. Kwa hivyo kwa sasa, siasa za sasa zinaudhi na zinakera kwa maana wanasiasa wamekuja wana ubinafsi kwa wingi. Lakini wakati ambapo siasa zinafanya tuwe na afya njema, vyakula, barabara ni nzuri, masomo ni mazuri. Wakati huo ni vyema kuongelelea siasa. Lakini pia kwa sasa itabidi tumeongelelea siasa kwa maana tunaelekea mwaka wa kufanya uchaguzi. Kwa hivyo lazima tuongelelee mambo ya siasa ili tuweze kuchagua wanasiasa ambao watatufaidi kama wanainchi wa Kenya. Mwaka wa 2027 ambapo tutaenda kwenye debe, kupata kuchagua wanasiasa ambao watatufaa. Lakini kwa sasa, siasa zinakera. Maana wanasiasa wakiingia kwenye mitandao. Maneno maneno ambayo sio mazuri. Tukiona kwenye mtandao. Hizi hela zimeibiwa, hela za hospitalini zimeibiwa, hela za watoto kwenda shule ni hamna, watoto wamefanya mtihani wamepita, lakini hamna hela za kuwapeleka shule. Kwa hivyo siasa ya sasa inaudhi. Lakini, lazima tuzungumze ili tuweze kubadilisha maisha yetu ya hapo mbeleni. Lazima tuzungumzie siasa.

Jambo ambalo hunifanya niwe kucheka ni wakati ambao natizama cinema ya kuchekesha ambao tunaita komedi. Cinema za kuchekesha ni nzuri sana ambazo zinafanya mi ni kacheka. Na pia wanangu wakati mwingine wanavituko na sarakasi hau ufanya pia mie ni kacheka. Kwahivo kuona sinema za sarakasi, kuona tu vituko vituko vya watoto hapa nyumbani, hayo ni mambo ambao ya nafanya, mie ni kacheka.

Kwa jinsi ninavyo usherehekea mwaka mpya, ya kwamba kuwa mimi ni mkristo kwa mara mingi mimi huijipata nikitazama video za mahubiri ama nyimbo za kutukuza mungu wakati tunasherehekea mwaka mpya. Na pia wakati wa mchana napata kuenda na watoto mahali pa kujiliwaza, watoto wanakula, wanapata kuogelea na tunashukuru mungu kwa kutupa mwaka mpya.

Msimu wa mwaka ambao naupenda zaidi ni Msimu wa krisimasi katika mwisho wa mwaka na kwa sababu napenda Msimu huu ni kwamba kuna shamra shamra kwa wingi. Mwezi wa disemba ukianza, kuna sherehe hapa kule, kuna sherehe waitwa upande huu, akina nani wamechinja mbuzi tuende tukale, watoto sijui wana sherehe gani. Kwa hivyo msimu wa disemba wa krismasi ndio msimu ambao naupenda zaidi katika mwaka mzima. Msimu wa kumaliza mwaka na msimu ambao unakuja na pilka pilka nyingi na masherehe kwa wingi.

Kazi za ushirikiano na zifanya aje na wengini. Kwa hakika, kazi za ushirikiano siyo rahisi. Kwa maana kuna wakati ambapo umunatofautiana mawazo na wafanyi kazi wengini. Kwa hivo kabla tuanze kazi za ushirikiano, taeza kukaa chini na tukubaliane jinsi ya kufanya hiyo kazi. Kama tutafanya kama A, ama tutafanya B, ama tutafanya A na BA pamoja, ama kila mtu atafanya kazi upande wake, kisha tuje tu, tulete ushirikiano. Lakini kwanza ni kuwa na maongeo ili tukubaliane jinsi ya vipi kufanya hiyo kazi ya ushirikiano ili kusiwe na tofauti.

Nashambulia aje tatizo kazini. Pale kazini kwa mana watu ni aina tofauti. Nashambulia tatizo kwa kuka chini kama wafanyikazi na tunaweza kutatua. Kila mfanyikazi anatoa wazo lake na sasa tukikachini. Kila mtu akitoa wazo lake, tunakubaliana ni wazo gani. Ambalo ni zurila na kutatua tatizo ambalo liko mbele yetu. Hivo tunatatua matatizo kazini kwa umoja.

Kama ninawafahamu majirani zangu. Kwa kweli ninawafahamu majirani zangu upande wa kushoto, wa kulia, ambaye anaishi kwa nyumba ambayo ilio juu yangu, ni muhimu kuwafahamu majirani ambao naishi nao. Kwa maana naeza pata tatizo, wa moyo akapata tatizo, kwa hivyo ni vyema kujua vile, tutasuluhisha matatizo hapa nyumbani. Na pia ni vizuri kuwafahamu majirani kwa usalama wa watoto wetu. Usipomjua jirani yako ujui kama anaeza mdhulumu mtoto ama lolote lile. Hivo ni vyema kuwafahamu majirani. Ili kuwe na amani, ili kuwe na uwiano kati ya majirani.